Naam mimi husoma gazeti la the nairobian ni gazeti la linalo na mbwe mbwe lina michezo, mambo ya muziki na mitandao ni gazeti ambalo wana linakuja mara moja kwa wiki na huwa na linunua katika ma supermarket so kwa hiyo mimi husoma gazeti mara moja kwa wiki.

Mimi huandika ripoti zangu za kazi kwa njia ya kompyuta huwa natumia google sheets kuandika ripoti zangu za kazi kama nataka kutengeneza ripoti ambayo ni kwa pdf ama ripoti ambayo ni kwa word natumia kompyuta kutengeneza ripoti ambayo nitaiwasilisha.

Ndio, mimi nishaiona bahari. Kwa miaka kutoka nizali, kutoka nikiwa mdogo, kutoka umri wa miaka mitatu, nimeishi sehamu za kutoka kilifi. Hadi nikaenda shule ya msingi, shule ya upili. Ndio, nikatoka kilifi. Kwa hiyo, nimekua nikiona bahari. Kwa muda mrefu sana, tuseme tu kwa zaidi ya miaka kumi, niliokuwa nasoma katika sehemu ya kilifi.

Ninapostaka kustarehe huwa napenda kuenda nje ama kuenda mahali ambapo sija itembea kuenda kukula chakula kipya ambacho sijawaikula tena Napenda kutembea kuenda mahali pa kustarehe nkiwa na labda ya majamaa, ndugu ama wapendwa wangu na napenda kuenda mahali ambapo umetulia mahali ambapo hakuna makelele.

Kitu nachokipenda na mtaa wangu ni kwamba huwa umetulia hauna makelele unaezafanya mambo yako bila kusumbuliwa na mtu yeyote kila mtu anafata shuguli zake Kila kitu ambacho unataka unakipata kila kitu ambacho unachohitaji maduka mingi yana vitu vingi ambavyo unavitaka ni vitu kidogo sana ambavyo unafaa kuenda mahali mbali ati ndio uvipate.

Ndiyo, mimi hupenda kuendesha baisikeli. Mara kwanza niliendesha baisikeli ilikuwa nikiwa katika shule ya msingi, shule ya dara salatano, nili nunuliwa baisikeli na babangu. Na ni baiskeli kwangu ya kwanza na baisikeli ipekee ambayo nishai kuwanayo. Ilikuwa baisikeli ambayo niliipenda, nilikuwa naitumia kuendesha shule, nilikuwa naitumia kualendesha na marafikizangu. Na hata wakati ambapo ya mwisho niliuza nilikuja kuona kwamba nisawa ilienda lakini vitu ambavyo nilikuwa nimepitia na hiyo baiskeli vitu ambavyo sita sahau.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni kampuni ya LG na wanaamini ya kampuni hiyo kwa sababu unaona vitu vyao wanavyo vitoa ni vya bei nzuri na pia vinauhalisia na pia vinafanya kazi kwa utaratibu na haviharibiki ovyo ovyo ukilinganisha na kampuni zingina.